Moja ya zoea nzuri nililojenga ni kupanga muda wangu vizuri, kila siku hujitahidi kuandika mambo ya kufanya na kuyaweka kwa mpangilio wa umuhimu. Hii, huwa inanisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kukamilisha majukumu kwa wakati. Zoea hili limenifanya niwe mwenye nidhamu zaidi.

Kila siku hutumia zana za dijitali kama simu janja na kompyuta. Hutumia barua pepe na programu za mawasiliano kama WhatsApp au Teams kuwasiliana na wengine. Pia huwa natumia mtandao kutafuta taarifa za programu na kupanga kazi. Zana hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kubaki nikiunganishwa.

Katika kazi yangu, natamani kukua kitaaluma na kupata ujuzi zaidi. Ningependa kufikia nafasi ambayo nitaweza kuchangia maamuzi, kuongoza miradi na kusaidia wengine kukua. Lengolangu nikuwa mtaalamu anayetegimewa na kutoa mchango chanya kwa shirika na jamii kwa ujumra. Na pia, ningependelea.

Ndiyo, wakati mwingine huwa natumia video kama njia ya mawasiliano kama njia ya mawasiliano. Hasa kwa wakati wa mikutano ya mtandaoni au mafunzo ama kuwasiliana na watu walioko mbali na mimi kwa kiasi mawasiliano ya video huwa inanisaidia kuona hisia.

Ninapojiandaa kwa mkutano, huanza kwa kukusanya taarifa muhimu na kuelewa lengo la mkutano. Huandika hoja au maswali ninayotaka kuchangia. Pia huhakikisha nafika kwa wakati na kuwa tayari kusikiliza na kushiriki kikamilifu. Kujiandaa vizuri hunisaidia kuwa na ujasiri na kufanya mkutano uwe wenye tija.

Ninapokutana na tatizo kazini huanza kwa kulielewa vizuri na kukusanya taarifa zote muhimu. Kisha huwa natafakari suluhisho tofauti na kuchagua lililo bora zaidi. Pia napenda kushirikiana na wenzangu na kusikiliza maoni yao. Baada ya hapo huwa nachukuwa hatua taratbu na kufuatilia matokeo.

Kutosha dirishani naona mandhari tulivu yenye nyumba chache, miti na watu wakipita asubuhi kuna huwa kuna mwanga mzuri wa jua na ndege wanaoimba. Wakati wa jioni, anga huwa inabadilika rangi na kufanya mazingira yawe ya kupendeza. Mandhari hiyo hunipa utulivu na kunisaidia kupumzika.